Napenda wanyama waliokuwa karibu kwa binadamu na wa furaha kwa mfano mbwa kwa uwaminifu wake na urafiki mkubwa paka kwa utulivu wake na tabia zake za kucheza ndege mdogo pia kwa starehe na kupendeza kuangalia.